Leo, ningependa kuzungumzia nyama ninayoipenda zaidi. Bila shaka, jibu langu ni nyama ya mbuzi. Hasaa ikiwa imetayarishwa kama nyama choma. Sababu ya kwanza inayofanya nipende nyama ya mbuzi ni ladha ya kipekee. Tufauti na nyama ya ng'ombe, mbuzi ana ladha fulani tamu na yenye nguvu ambayo inaridhisha sana. Hasaa ikikolezwa chumvi kidogo tu na kuchomwa kwenye makaa. Pia, napenda jinsi nyama choma inavyolea watu pamoja. Kawaida, tunafurahia mlo huu tukiwa na marafiki au familia Tukila kwa mikono na kusindikiza na kachumbari mbichi yenye pilipili na bila kusahau ugali wa moto au ndizi choma Kuna kumbukumbu nyingi nzuri za sherehe ambapo arufu ya mbuzi Anayechomwa ndio iliokuwa ishara ya furaha Kwa kweli, hakuna mlo unaoweza kushinda nyama ya mbuzi choma kwangu ni chakula kinacho nifanya nijisikie nyumbani kila wakati.